Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye manufaa katika nchi yangu. Niwe na kazi yangu nzuri. Natamani ningesomea udaktari nipate kumaliza. Ili nitakapomaliza nipate kazi. Ili niweze kukiri maisha yangu na maisha ya familia yangu na maisha ya wapendwa wangu. So ndoto yangu kubwa ni kuona mimi na familia yangu na wapendwa wangu. Sote tuna maisha nzuri. Sote tuna pesa, sote tuna makao mazuri, sote tuna chakula, ya kula kila siku tuna chakula ambayo tunaiweka kwenye tumbo zetu hatukai njaa. So hayo ndiyo maisha ninayotamania, pia ninatamania maisha yenya amani, maisha marefu, hio ndio ndoto yangu kuwa na maisha mazuri mimi na familia yangu na wale niwapendao.

Samaki ni mojawapo ya chakula tamu hapa nchini Kenya. Ndiyo napenda kula samaki. Kwanza samaki wakubwa wale ambao wamevuliwa baharini kule Mombasa. Masaa mengine unapata hata nitasafiri kuenda Mombasa. Ama nitasafiri niende zile pande za kisumu ili nitafute samaki wakubwa. Wale ambao wamepikwa vizuri na nyanya na kitunguu na mafuta na chumvi ya kutosha. Ili niweze kula maana napenda samaki sana. Napenda samaki mwanzo samaki ni chakula ambayo hupa mwili nguvu ili mwili uweze kupata nguvu kuendelea na kazi yake ya kila siku. So samaki ni chakula yenye manufaa sana na kila mtu anafaa kupenda na anafaa kula samaki ili aweze kupata kuujua utamu wa samaki.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Mimi nakaa hadi saa sita za usiku. Mwanzo mimi bado ni mwanafunzi nafa nifanye masomo yangu ya kila siku. So usiku ndiyo hakuna kelele napata nafasi nzuri ya kuendelea na masomo yangu. Alafu pia usiku kuna utulivu maanzo hakuna magari mengi. Hakuna ndege juu angani, hakuna watu nje wanao piga kelele So usiku ni wakati mzuri wa kuendeleza masomo yako. Lakini napofanya masomo yangu ninaanza kwanzia saa moja ya usiku ambapo nitapika, nitaandaa, chakula cha jioni. Nitakula na familia tutakuwa na mazungumzo pale saa mbili inapofika saa tatu nitakaa kwenye runinga ili niweze kuona sinema nizipendazo ikifika saa tatu na nusu nitaona matangazo ili nijue kinachoendelea katika nchi yangu ikifika saa nne nitaanza kufanya masomo yangu nitafanya masomo yangu mpaka saa sita inapofika saa sita nitafanya ombi alafu nitaelekea kulala. Hiyo ndiyo mfuatilio wangu usiku.

Kazi gani ya nyumbani unayuichukia? Mimi kazi nayoichukia ya nyumbani ni kuosha vyombo, pamoja na kufua, pamoja na kuosha nyumba. Hizo ni kazi ya ambazo zinanikalia ngumu sana kutoka nikiwa mtoto. Katika nchi yangu ya Kenya, mwanaume hatakiwi kufanya kazi hizo ndo maana anatafuta mke ili aweze kumfulia, kumsaidia katika kazi za kuosha vyombo kumsaidia katika kazi za kuosha nyumba mimi kazi ya kuosha nyumba ndiyo kazi ambayo siipendi na ya kuosha vyombo lakini kazi nazo zipenda ni kupika pale kwa kupika naweza kupikia chakula kitamu sana lakini vyombo zinatakiwa ziwe safi ili nianze kupika na kuosha vyombo ndiyo kazi ambayo sipendi lakini napenda kupika vyombo zikiwa safi. Napenda kuchota maji, napenda kufanya usafi katika mazingira. Lakini kuhosha viombo, kufua na kuhosha nyumba. Hizo ni kazi ambazo, dada yangu wanazipenda na ni dada yangu wanazifanya katika nyumba yetu.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Mazingira ya kazi nayopendelea ni mazingira masafi, mazingira yasiyo na kelele na mazingira yasiyo na watoto wengi. Mazingira masafi, kitu cha kwanza, usafi ni kitu ya muhimu katika maisha ya binadamu wote duniani. Usafi bila usafi unaeza pata magonjwa mbalimbali na magonjwa yatafanya maisha yako yakawa magumu. Mwanzo utakuwa, unaitaji fedha ya kuenda katika hospitali ili ueze kupata dawa, ili ueze kupata kupona ugonjwa, ulio pata kutokana na uchafu, ulio katika mazingira yako ya kazi. Mazingira yako ya kazi lazima yawe mazingira nadhifu, yawe mazingira masafi sana. Ya pili, mazingira ya kazi hayatakiwi kuwa na kelele hata kidogo. Mazingira ya kazi yanatakiwa kuwa ya matulivu yasiyo na kelele. Watoto katika mazingira ya kazi wataleta kelele wanapofanya michezo yao ya kila siku. Watoto hawatakiwi kuwa katika mazingira ya kazi. Kama una mtoto, unatakiwa umuache nyumbani, ama umuache na mfanyikazi, ama umuache na mama yake ama baba yake. Mazingira ya kazi hautakiwi kuenda na mtoto. Mazingira ya kazi lazima yawe masafi, yawe matulivu, yawe yasiyo na kelele. Ili uweze kupata nafasi nzuri ya kufanya kazi nzuri pasipo na kelele. Mazingira masafi yanachangia wewe na wenzako kufanya kazi nzuri.

Nashughulikia makosa kazini vipi pande yangu lazima tuwe na mazungumzo na wafanyikazi wangu wote lazima nijue kiini cha shida ni gani lazima nijue kiini cha makosa ni gani unajua huwezi anza kugombana ama huwezi anza kufuta wafanyikazi wenzako. Kazi kwa makosa madogo yaliyotokea na mnaweza kaa chini mpate kuzungumza mpate kufanya marekebisho. Vile mimi ninavyoshughulikia makosa inapotokea kazini lazima nikae chini na yule ambaye amefanya makosa. Tupate kuzungumza, tupate kujua kiini cha makosa ni gani. Ama kiini cha makosa ni kipi. Baada ya hayo, tutasuluhisha alafu tutapata kumpatia onyo, asirudie hilo tena. Hivo ndivyo mimi ninavyoshughulikia makosa kazini.

Napenda mbwa kwa sababu mbwa hana kazi mingi kama paka. Mbwa pia ana uwezo wakukupa ulinzi wakati ambapo umelala. Wakati ambapo umelala alafu kuna mwizi ambaye ameingia katika mazingira yako, unapata yule mbwa atamkimbiza na ataweza kumfukuza. Paka naye ni mnyama ambaye anakaa kwa nyumba, kazi yake ni kusaidia kushika panya. Lakini ukipata hauna panya katika nyumba yako unapata kazi ya paka haimo katika nyumba ile. Kazi yake tu ni kukula na kuchafua mazingira na kinyesi chake. Maana yeye hupenda kuweka kinyesi chake mahali popote chini ya kiti, chini ya meza, chini ya kitanda. Paka utapata yeye, anapenda kuchafua mazingira sana. Anapenda kutupa nguo kila mahali, anapenda kuficha viatu. Bali mbwa ni mnyama mjasiri sana, anaelewa kile ambacho anachoambiwa. Ni mnyama anaye kulinda kila usiku napenda mbwa kuliko paka.

Umeme unapokatika wakati wa mchana hakuna shida maana kuna mwangaza kutoka kwa jua. Shida inayotokea wakati umeme unapopotea wakati wa mchana ni usimamishaji wa kazi utapata umeme unapopotea mchana kuna wale ambao wako na makazi yanayo tumia umeme kama maduka Vinyozi. Yale ni kazi ambao yanatumia umeme katika kila siku ili yaendele. Lakini usiku ndipo kuna shida wakati umeme umepotea. Umeme ukipotea usiku. Unapata kuna giza mno yapaswa sasa utafute. Jinsi nyingine ya kutafuta mwangaza ili upate kuona. Ili upate kupika kufanya kazi za nyumbani Kusoma. Unaitaji umeme na umeme unapopotea usiku unabaki kwenye giza itabidi utafute msuma ama taa ili uweze kupata mwangaza. Umeme ukipotea pia wakati wa usiku unazima simu yako wakati ambapo umekula unaelekea kulala. Inapopotea wakati wa mchana pia unawacha kutumia simu ili uweze kuifathi moto kwa sababu haujui ni saa ngapi umeme utarudi.

Wakati mwingine napenda kutembea kwa miguu, wakati mwingine unakuta nimechoka baada ya kazi, nyingi siku mzima, unapata nataka kupanda gari badala ya kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu, kunachosha sana. Lakini wakati mwingine kutembea kwa miguu, una manufaa sana maanake, unafanyisha mwili mazoezi, ili mwili ieze kutembeza damu vizuri, mwili ieze kufanya kazi vile inavyotaka. Unapotembea kwa mguu, inasaidia kufanyisha mwili mazoezi, lakini wakati mwingine unakuta pia mwili umechoka sana, huwezi tembea kwa mguu, inahitaji upande gari, ama utafute mbinu zingine za kufika mahali unataka kuenda bila kutembea kwa miguu, unaeza chukua pikipiki ama baiskeli, lakini wakati mwingine inafaa utembee kwa miguu ili uweze kufanya mazoezi.